Napenda kuenda sinema mara chache, labda mara moja au mbili kwa mwezi. Mimi huona ni njia ya kujiburudisha na pia kupunguza mawazo akilini. Napenda kuona filamu ambazo ni za kuchekesha na pia ambazo zinaonyeshana mapenzi na pia sinema zingine.

Mimi nina haki na wajibu ya kupiga kura, kwa kweli ninaona ni jambo muhimu sana kwa mustakabali wa nchi yetu. Kwangu mimi kupiga kura sio tu kwenda kuweka alama kwenye karatasi, bali ni sauti yangu kuhusu maswala tunayo tuhusia sisi kama vijana. Kama vile ukosefu wa kazi, ukosefu wa maisha mzuri na mfumo wa elimu. Napofika kituoni na kadi yangu ya kura ninahisi nimebeba matumaini ya kizazi changu nikiamini kwamba uamuzi wangu unaweza kuleta mabadiliko wa tunayo ya amini.

Ninapofiika kazini, kitu ya kwanza ninachokifanya ni kushika simu yangu. Kuangalia kama kuna ujumbe muhimu za 'whatsapp' au baru wa pepe zinazohitaji majibu ya haraka. Baada ya hapo, mimi hujitengenezea kikombe kikubwa cha kahawa. Ili kuchangamsha akili. Huu ndio wakati wangu, wa kujipanga vizuri nihakikishe kila nitakalolifanya tija, linisaidie kufikiria malengo yangu ya siku.

Maramingi, ninacheza na marafiki wangu wa karibu. Kuna wanne au watano ambao tunajuana tangu ututoni. Tunakutana mara mbili au tatu kwa wiki hasa wikendi, tunacheza mpira wa miguu, tunacheza kwa starehe tu, sio mashindano makubwa, lakini tunashindana kwa nguvu na kucheka sana.

Ninapotazama kazi mbalimbali duniani, kuna moja ambayo naiheshimu sana na ni kazi ya walimu. Walimu wana jukumu kubwa sana la kujienga taifa, wanafunza, watoto kusoma, kuandika na kuelewa ulimwengu. Bila walimu, hakutakuwa na madaktari wauguzi, wahandishi wanasiasa au wafanyakazi wowote. Kwa jumla, kazi zote inasaidia wengine na kujenga jamii, hiyo ndiyo nawadhamini zaidi.

Mimi, najitunza kwa kupata usingizi wakutosha, najaribu kulala, masaa, saba au nane kila usiku. ukosefu wa usingizi, unanifanya niwe mzito, mchovu, nakuwa na hasira. Kwa hiyo, ninazima simu yangu mapema na kuenda kulala kwa wakati. Pia, najitunza kiakili, ninapopata msongo wa mawazo, ninapumzika, ninazungumza na marafiki, au kusoma kitabu.

Tunapokamilisha mradi mkubwa au tunapofanikiwa kufanya jambo nzuri kwa pamoja. Kwanza, ninapongeza kila mtu binafsi, ninawashukuru kila mmoja kwa mchango wake, hata kama ni mdogo. Kila mtu alitoa kitu. Na kila mtu anastahili kupewa heshima, ninasema maneno kama hongera, umefanya vizuri. Naam, pia ninajaribu kuwapa watu wangu zawadi kidogo au sifa rasmi. Barua ya pongezi, zawadi ya shukrani au hata kusema tu mbele ya watu wengine kwamba wamefanya vizuri.

Siku ya kuzaliwa yangu ni siku ambayo ninaiyangalia kwa furaha kila mwaka. Kawaida ni nasherehekea na watu wawili, familia na marafiki wa karibu. Asabuhi ninaanza na familia, tunakula, tukifunga kinywa pa moja. Mara nyingi, napika chakula ni nachokipenda ugali na mboga za kienyeji au pilau nzuri yenye harufu binzari. Jioni, ninaita marafiki wangu wa karibu, labda watu kumi au kumi na wawili, tunakusanyika nyumbani kwangu. Pahali pazuri, tunaleta chakula pamoja na kila mtu analeta zawadi. Keki ni lazima. Napenda keki ya chokoleti au ya matunda. Tunawasha mishumaa juu, wote tunaimba wimbo ya siku kuu ya kuzaliwa. Sherehe ya kuzaliwa inanikumbuka zaidi ni mwaka jana. Marafiki zangu waliniandalia sherehe ya asili. Sikujua chchote. Walinipeleka pahali fulani wakisema tutakwenda kufanya mambo mengine. Lakini tulipofika, watu wote walikuwa wamejificha, kisha wakatokea kwa ghafla na kunipigia kelele. Kuhusu zawadi, mimi ni mtu wa kutanani vitu vya bei kubwa. Ninapenda zawadi zenye maana, kitabu kizuri, nguo nzuri au hata barua ya mkono yenye maneno ya upendo na heshima.

Olimpiki ni mashindano makubwa duniani ambayo yanaleta furaha kubwa. Mchezo ninaoufurahia zaidi ni mbio, hasa mbio za mita mia moja. Ni mchezo wa haraka, unaochukua sekunde kumi tu. Mchezaji ninayempenda sana ni Usain Bolt kutoka Jamaica, huyo ni mtu wa maajabu. Pia, ninapenda mbio za umbali mrefu, watu wakikimbia kilomita nyingi kwa utulivu mkubwa. Hasa shujaa wa ukweli Eliudi Kipchoge wa Kenya ni mmoja wapo ambao, watu ambao nawapenda zaidi. Wakati wa olimpiki, dunia mzima inakuwa pamoja, watu kutoka nchi mbalimbali wanakuja kushindana na pia wanakuwa marafiki. Ninapenda kuona mchanganyiko wa rangi, lugha na tamaduni za watu tofauti. Ninapokuwa nikiangalia olimpiki, ninajisikia fahari sana wakati Kenya inashinda. Ninapiga kelele nyumbani, ninacheza na mara nyingi ninalia machozi ya furaha.

Ninapenda kusoma maoni mtandaoni, lakini ni jambo lenye pande mbili. Pande ya kwanza, maoni ya mtandaoni ni mazuri kwa sababu yananionyesha mawazo ya watu mbali mbali, pia nataka kujua nini watu wengine wanafikiria kuhusu jambo fulani. Pande wapili, maoni ya mtandaoni yanaweza kuwa mbaya sana, watu wengi wanaandika bila kufikiria, wanakasirika sana, na pia wanashambulia wengine kwa maneno makali. Kwa hivyo, ninajaribu sana kusoma maoni kwa uangalifu. Pia nina chagua yale ambayo ni ya maana na yenye heshima na kuepuka yale yenye chuki na upuzi. Lakini kwa kweli kwamba mara nyingi nina soma hata yale mabaya.

Naamini kufanya kazi na wengine ni bora zaidi, ingawa kuna kazi nafanya peke yangu pia, ambazo zinafaida zake. Napenda kufanya kazi na wengine kwa sababu tunaweza kushirikiana na kufanikiwa zaidi kwa pamoja. Kila mtu anaujuzi na nguvu tofauti. Mmoja ni hodari katika hesabu, mwingine ni mzuri kwa kuzungumza na watu wengine, mwingine naye ana mawazo ya ubunifu. Tukishirikiana, tunaweza kufanya nguvu zetu zote na kufanya kazi kubwa kuliko ambayo nigefanya peke yangu. Kwa jumla, napendelea kufanya kazi na wengine, lakini kuna nyakati ambapo napenda kufanya kazi pekee yangu na inakuwa bora zaidi.

Kuanza mradi mpya ni jambo ambalo linahitaji mpango mzuri. Jambo la kwanza ninachofanya ni kuelewa kikamilifu mradi huo. Ninasoma maelezo yote. Ni naona lengo ni nini. Ninajaribu tarajiwa mwishoni. Najaribu kujiuliza maswali kwa nini tunafanya hili. Kwa nini tunanufaika vipi. Tunamuda gani. Tuna rasirimari gani. Na kuelewa vizuri mwanzo kuzuhia matatizo baadae. Pia, ninaweka ratiba ya muda. Muradi huu utachukua wiki ngapi. Kila hatua, tunaifanya itakamilika lini wakati wa kufanya kazi, nina kagua mara kwa mara. Kuangalia kama kila kitu kinaenda vizuri. Nikiona tatizo, nina itatua kwa haraka kabra halijazidi. Mwishoni, ninakagua kazi zetu yote. Kuwakikisha iko sawa bila kuwasirisha.

Jambo ambalo, linalonifurahisha sana ni kukaa na familia na marafiki wanaonipenda. Tukiwa pamoja, tukicheka, tuki zungumza na pia kushiriki chakula na kufanya mambo ya kawaida, hilo ndilo hunifanya niwe furaha zaidi. Hakuna pesa inayeweza kununuwa furaha na kuwa watu wanaokupenda au mnaopendana. Wakati tunacheka pamoja, mpaka tumbo linauma. Mwisho kufanya jambo jema kwa mtu bila kutarajia malipo huniletea furaha kubwa. Kusaidia jirani, mzee kubeba mzigo, kumpa mtoto maskini chakula au hata kutabasamu tu kwa mtu anayonekana kwa huzuni. Hizo ni furaha hunipa mwoyoni.

Mwadishi wa vitabu ambaye ninayempenda zaidi ni chinua achebe. Nampenda kwa sababu anaandika kwa njia rahisi lakini yenye ujumbe mzito kuhusu jamii utamaduni na maisha ya wa Afrika. Kupitia vitabu vyake kama things fall apart, nimeweza kuelewa jinzi ya athari za ukuloni na migongamano ya utamaduni na changamoto za utabulisho. Uwaadishi wake hunifanya natafakari sana kuhusu historia, madili na madiliko katika jamii.

Ndiyo, napenda asali, napenda latha yake ya asili na tamu isio kithiri. Na pia, nathamini manufaa yake ya kiafya. Mara nyingi, huitumia pamoja na chai, uji au wakati mwingine, badala ya sukali kwenye kinywaji. Asali, inanifanya nijisikie vizuri hasa wakati wa baridi napokuwa nemechoka kwa sababu hunipa nguvu ya haraka na kutuliza koo.

Kwa mtazamo wangu, sifa muhimu kwa kiongozi mzuri ni uadilifu, mawasiliano mazuri na uwezo wa kuhamasisha wengine. Kiongozi anatakiwa kuwa mwaminifu na mwenye msimamo dhabiti. Pia ni muhimu awe msikilizaji mzuri kwa wakati wa masiliano na awe tayari kupokea maoni tofauti. Zaidi ya hayo, kiongozi mzuri anatambua nguvu na udhaifu wa kila mshiriki wa timu. Na pia anajua jinsi ya kuwapa msaada inayohitajika ili wafanye kazi kwa ufanisi.

Kwa kawaida, mimi huenda hospitalini mara chache sana kwa mwaka, labda mara moja au mbili tu. Mara nyingi, huwa ni kwa uchunguzi wa kawaida au pale ninapohisi hali yangu ya afya inahitaji kuangaliwa. Ninajitahidi kujitunza kwa kula vizuri, mazoezi kufanya, kupumzika ya kutosha ili kupunguza sababu za kuugua mara kwa mara.

Ndiyo, ninapenda kupiga picha, ingawa sina kamera nzuri, ninatumia simu yangu tu. Ninapenda kupiga picha za mandhari mzuri, jua lina pochomozo asubuhi na mawingu mazuri angani na mauwa mzuri ya lio chanua. Lakini, pia napenda kuchukua picha zangu mimi mwenyewe kama selfie, ninaona kama ni vizuri kujitamani mimi mwenyewe na kujithamani.

Napenda sana kutazama michezo lakini naipenda kuliko kucheza. Mimi hupenda sana mpira wa miguu hasa nikitazama ligi za EPL au mechi za timu za kimataifa hapa Kenya ninapocheza. Kucheza huwa nacheza mara chache na marafiki hasa mpira wa mtaa lakini si kwa ushindani sana. Kutazama mchezo hunipa burudani, hunisaidia kupumzisha akili na pia hunifanya nijisikie nimeunganishwa na marafiki. Sababu huwa tunajadili mechi, wachezaji na pia matokeo kwa shauku.

Mimi hupenda sana kula mboga za kienyeji kwa sababu ni tamu na pia zina afya. Mboga ninazozipenda zaidi ni sukuma wiki, managu na terere, hasa zikipikwa vizuri na kitunguu nyanya na mafuta kiasi. Pia napenda kachumbari kwa sababu hunipa ladha fresh, hunisaidia kula chakula, isionekane nzito sana. Kula mboga hunifanya nijisikie na kunipa nguvu na pia najua ni muhimu kwa afya yangu hasa kama kijana anayetaka kuishi maisha marefu bila ugonjwa.

Wazo nzuri ambalo ninalo siku ya leo ni kujaribu kuishi siku kwa mtazamo chanya na kufanya jambo moja litakalo niendeleza hata kama ni kidogo. Mimi nafikiria nichukue muda nijipange vizuri, nifanye kazi zangu mapema halafu nijipe muda wa kupumzika au kujifunza kitu kipya mtandaoni. Pia ninaona ni siku nzuri ya kuwasiliana na marafiki au familia kwa sababu ya mazungumzo mazuri ya kuongeza motisha. Kwa kifupi, wazo langu la leo ni kujituma lakini pia kujijali nisiharakishe maisha kuthamini hatua ndogo ninazozipiga.

Mimi napenda zaidi kula ugali, kuliko kula wali, kwa sababu hunisibisha na hunipa nguvu ya kudumu. Ugali ukiwa umeandaliwa vizuri na unapikwa kwa moto wa wastani, kuwa laini, na nzito vire inafaa, hasaa ukiambatana na sukuma wiki, nyama au samaki. Mimi huhisi ugali ni chakura halisi cha nyumbani na kiafrika. Ingawa wali nao ni mzuri naukula mara kwa mara. Ugali bado unabaki kuwa chaguo langu la kwanza. Hasaa nikitaka kula chakula kinacho nithirihisha kabisa.

Mimi napenda kuchora na kupaka rangi, ingawa, sifanyi kama mtaalamu, huwa nachora zaidi kwa burudani au kupunguza mawazo. Hasa, nikisikia ni mechoka, nimelemewa na mambo mengi, napenda kutumia penseli au rangi, nihisi kuchora vitu kama manthari, sura za watu au mawazo yanayo kuja kichwani. Hasa, nikisikia nimechoka, nimelemewa na mabo mengi, napenda kutumia penseli au rangi, nihisi kuchora vitu kama manthari, sura za watu au mawazo yanayo kuja kichwani. Bila lazima ya maneno.

Ndiyo, mimi napenda kula chakura cha haraka lakini si kila wakati. Mara nyingi napenda kula burger, chips au smokie, hasa nikiwa na marafiki au nikitoka kazi nikiwa nimechoka. Chakura cha haraka huwa rahisi kupata na hunipa ladha ya haraka. Ingawa najua si kizuri kiafya, mimi hujaribu kukila kwa kiasi kama treat tu. Kwa sababu bado napendelea chakura cha nyumbani abacho kinanifanya nijisikie poa na mwenye nguvu zaidi.

Mimi ni kihitaji msaada kazini huwa siogopi kuuliza kwa sababu najua hakuna mtu anajua kila kitu. Kwanza, mimi hujaribu kuelewa tatizo lenyewe, harafu nikishindwa huwasiliana na wenzangu au kiongozi wangu nikiwa mnyenyekevu. Napenda kusikiliza ushauli, kujifunza, si kwa sababu nimeshindwa bali kwa sababu nataka kuboresha kazi yangu. Pia wakati mwingine na tafuta taarifa mtandaoni au kuliza watu wenye uzoefu zaidi. Kwangu kuomba msaada ni ishara ya kuwajibika na kutaka kufanya kazi kwa ubora.